Naboresha michakato kwa njia nyingi, kwa mfano, naelewa kwanza tatizo linatokea wapi. Na chambua hatua kwa hatua. Nafuta visivyo vya maana. Na rahisisha na kuweka mipangilio. Natumia zana sahihi, na halafu la mwisho napima na kurekebisha kwa kuangalia matokeo marejesho.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Nawasikiliza wafanyikazi wenzangu kabla ya kuongea. Pia natumia lugha iliyo nyepesi na rahisi na pia yenye heshima. Pia naleta marejesho yenye kujenga, na kuwa na uwazi na uaminifu.

Kazi zangu za dharura nazishugulikia kwa kuwa na mpangilio mwema. Kwanza naandaa hatua nyepesi za kushughulikia kazi. La pili pia na, naselect kazi ambazo ni za haraka ama ambazo zinahitajika kwa upesi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na msaada wakweli kwa watu. Kama vile kusaidia wawaze kwa uwazi, ufanya mamuzi bora na wajisikie hawako peke yao. Nkependa kuona marifa ya watu wakifanikia kwa mambo yao mengi. Na mazungumzo mazuri yanayobadilisha maisha kwa njiya ndogo lakini zamana.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Ina ladha nzuri tena tamu. Halafu pia ni ya kuridhisha kwenye ladha. Nyama ya kuku ina madini madini ya protini ambayo yanaongeza mwili na ujenzi wa mwili na kinga pia kwa magonjwa mengi.

Timu ninayo ipenda ya miguu ni timu ya Manchester United na nilianza kupenda timu hii kwa miaka mitano iliyopita na kumbuka mchezo wao ambao ulikuwa ni mchezo wa mwisho ukiwa na timu ya Chelsea ambao walisakata ma Chelsea mabao matatu kwa mawili. Mchezaji ambaye ninampenda sana ni mchezaji kwa jina la Bruno Fernandez kwa sababu anacheza vizuri kwa sehemu ya kati na ninajihisi kuwa na faraja kubwa sana timu yangu ikishinda.

Mradi mpya wakazi naanza kwa kuelewa lengo kuu na chambuwa mahitaji na raslimali na fanya utafiti mfupi na gawa mradi vipande ama kwenye hatua ndogo na weka mpango wa mawasiliano naanza kidogo lakini kwa vitendo. Halafu nafatilia na kurekebisha kila lengo enalo itaji liwe sawa.

Kitu ninacho penda kununuwa zaidi ni mavazi. Sababu, napenda sana kuwa na mwonekano mzuri na wakunufaisha na wakupendeza. Mavazi yanao nisitiri yana nifanya naonekana kama mtu wa maana na muhimu sana kwenye jamii.

Kifaa cha teknolojia siwezi kuishi pasipo nacho ni kifaa cha simu au rununu. Rununu hunisaidia sana kwa kuwasiliana na watu na kunifanya niwe karibu na watu hata kama wapo hatua mbali nami.

Kushirikiana na timu ile tuwe sawa na kwanza nafanya mawasiliano yawewazi kati yangu na timu yangu ile kuelewana. Halafu pia natengeneza kazi ama naifanya kazi na timu yangu kwa pamoja ama kuwa na ushirikisho kwa pamoja. Pia na kubaliana na tofauti za watu ama ni timu yangu na kueshimu tofauti zao. Huwa pia natoa nakupokea marejesho na pia huwa nafuatilia sana malengo ya pamoja.